Kila mtu na kila binadamu akona ile nia ama tamaa fulani tu ya kutembea nchi fulani ama kutembea nchi kadha wa kadha hata mimi mwenyewe niko katika hao watu wengi ambao wangependa kutembelea nchi tofauti tofauti na kwa kweli mimi nilipo kuwa nakuwa mdogo, nilipo kuwa nalelewa, ama nilipo kuwa nakuwa, nilikuwa mkubwa sasa nilikuwa natamani sana, kwenda nchi tofauti, tofauti, kwa sababu nilikuwa naskiza tu, watu wakiongelea nchi. Kwanza nilikuwa naona ndege zikipita, angani, watu walikuwa wananiambia, izo zimetoka amarekani. Nikajuliza Amerikani jamani lazima kukue ni mali pazuri tu nikiona ndege inapita tunaisalimia tukisema ndege imetoka Amerikani na kweli huwa labda ilikuwa uongo haikuwa imetoka Amerikani na pia labda ilikuwa ukweli ilikuwa imetoka Amerikani. Lakini si kweli mimi nilikuwa najua tu ndege zote zile ambazo zilikwu angani zimetoka Amerikani. Kwa kweli nikasema kweli siku moja na tamani sana nifike Amerikani. Siku moja na tamani sana nione hii nchi ambayo mandege zote huwa zinapita kwangu ndege ilikuwa kifaa ama chombo cha maana sana kwa sababu ni kitu ambayo sikuwa ona nikiwa mdogo ikiwa imepaa, iko chini, imetua ikiwa imetua sikuwa nimeona ndege imetua na ikiwa pale juu watu walikuwa wananiambia ati ni kubwa mno kuliko jinsi ninavyoiona watu walikuwa wananimbia ni kubwa ndege ikiwa imepaa kuliko jinsi ambavyo mimi naiona na kwa kweli kwa sababu sikuwa nimeona ndege ikiwa imetua nilikuwa na amini kweli ndege chombo ambacho ni kubwa zaidi kuliko vitu mingi duniani na kwa kweli, kwa sababu ndege zote nilikuwa naambiwa zimetoka amerikani nilijiambia tu kwa moyo wangu nikiwa nimekuwa mkubwa naeza tamani sana kwenda Amerikani na kwa kweli naeza sema bila tashwishi kuwa mimi ningependa sana kutembelea Amerikani. Ningependa sana kutembelea nchi ambayo sasa hivi inalindwa na Donald Trump kama rais mkuu kwa sababu ni hii nchi ilioja mambo mengi tofauti na mambo ambayo yanavutia. Kitu kimoja kinacho nivutia ni ukubwa wake na utofauti wake. Kila jambu ama kila jimbo tu lina mtindo wake tamaduni zake na maisha yake ningependa kuona miji mikubwa kama New York. Ile nye majengo marefu marefu na maisha yasiolala. Alafu ningeenda pia ningependa sana niende katika jiji ku pia jiji lile linaitua Los Angeles upande wa filamu muziki na maisha ya wale wafanyimuziki wale wasaani wale hata kama ni kuangalia tu kutoka mbali, ningependa kuyangalia hata kunikiwa tu uko kwa ndege. Pia, ningependa kutembelea Amerikani kwa sababu ya fursa na maendeleo yake, teknolojia, elimu, na pishara viko juu sana. Na inaonekana kama ni mahali ambapo ndoto nyingi zinaanza. Ningependa kutembelea maeneo ya kihistoria makumbusho na ata vyuo vikuu maarufu kuna mazingira yake yakoje. Alafu kuna sehemu za sile pia, maporomoko ya maji, milima na ifadhi ya wanyama na sio miji tu. Na kwa kweli wa Amerikani iko na mambo mengi, kama ni mambo ya elimu, kama ni mambo ya usanii, kama ni mambo tu ya kuangalia tu maumbile tu, ni mambo mengi kweli ambapo zikopale. Kama ni mambo ya ajira kupata kazi ni rahisi Amerikani ndiposa watu wengi kutoka nchi za Afrika wanakimbia kule Amerikani angalau kupata riziki angalau kupata kazi na kwa kweli mimi pia naeza penda hata mimi pia niende Amerikani angalau nipate kazi angalau nifanya kazi Amerikani. Niseme nimepanda ndege nikaenda Amerikani. Kwa kweli amerikani kwangu ni nchi ya ndoto. Uzoefo mpya na kujifunza mengi ni mahali ningependa kuenda kuona dunia kwa macho tu kwa macho mpya na kujiongeza mawazo na malengo mpya kweli maisha.

Kumbukumbu zangu za shule ziko wazi kwa akili yangu ni kama ni kitu tu kilifanyika jana. Kumbukumbu zangu za shule za chekechea, shule za msingi, shule za upili. Na hata chuo kikuu ni kumbukumbu ambazo huwa hazipotei kwa akili yangu. Na kwa kila kipindi tu cha shule changu, nilikuwa niko na mwalimu tofauti tofauti, mwalimu mbali mbali mbali mbali. Ambapo mimi nilikuwa nawapenda mno. Lakini tukianza tu, tukianza tu katika shule ya msingi kule. Mimi nimesomea katika shule ya msingi ambayo inaitwa kakelo. Shule ya msingi ya kakelo. Shule hili lilikuwa na masomo wasichana na wanaume pamoja. Ilikuwa na mchanganyiko na wasichana na wanaume kwa shule moja. Shule hili liko katika inchi ya Kenya. Eneo linaloitwa Homa Bay ambapo ni county tu. County moja wapo ya county arobaini na saba ambazo ziko nchi ya Kenya. Shule hili lilikuwa ni shule ya serikali. Ni shule ya serikali ambapo vitu nyingi tu zilikua zinasimamiwa na serikali. Na kwa hivo, hata karo la shule halikuwa vile. Ilikuwa tu ni pesa kidogo tu ya kusaidia labda walimu tu kupata mlo na kupata kitu cha kutafuna kwa kweli nilianza shule ya msingi mnamo mwaka wa elfu mbili na nne, elfu mbili na tatu hapo. Ninapoingia darasa la moja, la pili hadi nikafika darasa la nane hivo ndivo mfumo yetu ya masomo hiko. Tunaanza darasa la kwanza, hadi darasa la nne alafu unaenda shule ya upili, kidato cha kwanza, hadi kidato cha nne alafu unenda chuo kikuu, chuo kikuu tena ni mwaka zingine nne, tano au zaidi ni sita kwa kweli nikiwa shule ya msingi kulikuwa na walimu tofauti tofauti. Kwa kweli ile shule ilikuwa mashinani tulikuwa na mwalimu mkuu alikuwa anaishi tu apo karibu na hata watoto wake ni watu ambao walikuwa wanajulikana. Kwa hivyo alikuwa tu ni mwalimu ambao alikuwa anatoka katika kijiji kile. Kwa hivyo ni shule ya kijiji ni shule ya mashinani. Kwa kweli nilipoendelea kusoma pale, kulikuwa na mwalimu mmoja tu walimu kweli wengi walikuwa ni walimu wenye maarifa lakini pia nilikuwa na mwalimu wangu mmoja ambaye mimi nilikuwa nampenda sana mwalimu huyu alikuwa akinifundisha kiswahili kidato kumradhi alikuwa ananifundisha kiswahili darasa la nane darasa la nane na yeye bado tu yeye ndio alikuwa msimamizi wa darasa la nane kwa vile kila kitu darasa la nane ilikuwa inafanya ni yeye lazima anashughulikia alikuwa anatufundisha kiswahili na si kiswahili tu ndio kitu alikuwa anajua kufundisha hapana ata alikuwa anafundisha vitu zingine kama hisabati, sayansi na kadhalika lakini kunifunza kwake yule mwalimu ilikuwa inanifurahisha kwa sababu alikuwa ananifunza vitu, mimi nazielewa haraka. Kiswahili ni somo ambalo, nilikuwa nimependa. Kwa sababu ya yule mwalimu alikuwa na ujuzi wa hali juu. Na alikuwa anafunza na ucheshi, anafunza na hakejeli mtu. Anafunza akijua, si kila mtu wanafanana kwa kuelewa. Si kila mtu wanafanana kwa ujuzi. Si kila mtu wanafanana walikotoka. Kwa sababu watu wako na mashida tofauti tofauti. Anapoingia tu darasani. Kila mtu kashasimama. Kwa sababu watu walikuwa wanampenda. Akimaliza kufunza. Tulikuwa hadi tunampigia makofi. Kwa sababu ananiwacha. Nikiwa nimeelewa. Kila ambacho mimi nilikuwa nasoma. Ni mwalimu ambapo si, si masomo tu alikuwa anaelewa bali alikuwa anafanya ata mchezo zingine alikuwa anaezajua kufunza kuimba alikuwa anajua kufunza kucheza mpira alikuwa anajua mambo mingi tu alitupeleka, hadi tukacheza katika eneo kubwa sana nchi ya Kenya. Kucheza mpira, na hata pale kuimba tuimbaji ni mwalimu alikuwa na tajiriba na hata shule nzima, alikuwa na heshima zake na kwa sasa mwalimu huyu alikuwa anaitwa Omondi ni mtu mzuri wa kweli hadi waleo.